Kama mfanyikazi wa mtandaoni, usalama wa data yangu ni jambo la muhimu sana. Mimi hupendelea kuhifadhi data yangu muhimu kwenye mifumo ya wingu au cloud storage kama Google Drive na Dropbox. Kwa sababu inanirusu kupata faili yangu nikiwa mahali popote na kutumia kifaa cho chochote. Hii pia inanipa amani ya moyo nikijua kwamba data yangu ipo salama.

Mimi upendelea kusoma zaidi kuliko kuandika kwa sababu kusoma kuna nifungulia ulimwengu wa maharifa mapia na kunisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu wengi. Kupitia kusoma, ninawaza kujifunza ujuzi mpia ambao unanisaidia sana katika kazi zangu za kila siku kama mfanyikazi wa mtandaoni. Inanipa utulivu wa wakili na kunisaidia kukuza msamiyati wangu wa kila siku.

Kufanya kazi na timu ya mbali kuna hitaji ni nidhamu ya hali ya juu na mawasiliano ya wazi ili kuwakikisha kila mradi unafanikiwa. Hatua yangu ya kwanza ni kutumia zana za kidigitali kama Zoom au Google Meet kwa ajili ya mikutano ya video na programu za Slack au WhatsApp kwa ajili ya mwasiliano ya haraka ya kila siku. Ni naamini kuwa ni muhimu sana kueka malengo yanayoeleweka na kutoa ripoti za maendeleo mara kwa mara. Hili kila mwanatimu ajue nini kinacho endelea.

Mimi hupenda kuanza urafiki mpya kwa kuwa msikilizaji mzuri na kuonyesha niya ya dhati ya kumjua mtu mwingine. Mara nyingi, mimi huwanza mazungumzo kwa kutoa salamu za kirafiki au kuuliza swali rahisi kuhusu jambo tunalolishiriki. Iwe ni mahali tunapofanya kazi au maslahi ya kawaida kama teknolojia. Ninaamini kuwa tabasamu na lugha ya mwili inayokaribia ndiyo hufunguo wa kwanza wa kumfanya mtu mwingine ajihisi huru kuzungumza nami.

Mfululizo wa TV ni nao upenda zaidi ni Money Heist. Kinacho nivutia zaidi katika filamu hii ni akili kubwa na mpango kabambe wa muhusika mkuu ambaye ni The Professor. Ambaye anaongoza kundi la watu kufanya uporaji wa kihistoria. Ninapenda jinsi kila hatua imepangwa na umakini wa hali ya juu na jinsi wa usika wanavyo tumia mbinu za kisaikolojia kukabiliana na polisi. Jambo ambalo hunifanya niwe na shauku la kutaka kujua kinacho fuata katika kila sehemu.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya kijani kwa sababu inanipa isia ya amani, utulivu na uhai. Rangi hii inanikumbusha asili na mazingira safi, jambo ambalo ni muhimu sana kwa utulivu wa akili yangu. Mimi uiona rangi hii kila mahali ninapozunguka. Asa katika majani ya miti, mashamba ya kijani kibichi na hata kwenye bustani ndogo zilizemo maeneo ambayo ninaishi mimi.

Mimi hupendelea zaidi upepo wa asili kuliko kutumia kiyoyozi au A.C wakati wowote inapowezekana. Ninaamini kuwa hewa safi inayotoka nje, ina sifa ya pekee ya kuburudisha na kuleta hali ya uhai ndani ya chumba. Tofauti na hewa ya AC ambayo mara nyingi huwa kavu na ya bandia. Kama mtu anayependa mazingira ya asili na shughuli za nje kama kuendesha baisikeli, mimi hufurahia sana kufungua madirisha ili kurusu hewa ya asili izunguke kwa huru katika chumba changu.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari na kwa kweli ni moja katika mandhari yenye ustajabisha zaidi duniani. Na kumbuka mara ya kwanza nilipo simama ukingoni mwa bahari ya india na kutazama jinsi maji ya navyo kutana na anga kule mbali. Nilisi unyenyekevu mkubwa mbele ya ukubwa wa asili. Sauti ya mawimbi ya nao gongana mchana na hewa ya bahari yenye chumvi. Uleta hali ya utulivu wakipekee ambao ni ngumu kuipata mahali pengine.

Mimi huweka malengo yangu ya kila mwezi kwa kuanza kutathmini miradi nilio nayo na kuigawanya katika majukumu madogo yanayoweza kutelezeka kila siku. Kama mfanyikazi wa mtandaoni, mimi hutumia mbinu za kuweka malengo yanayopimika kama vile kufikisha kiasi fulani cha mapato au kukamilisha idadi maalum ya kazi ya uwekaji lebo. Hili linanisaidia kuwa na dira ya wazi ya kile ninachotaka kufanikisha na kuniepusha na msongo wa mawazo wa kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja.

Mimi upenda sana kutumia muda na familia yangu kwanjia ambazo zinajenga usiano imara na kutengeneza kumbukumbu nzuri. Kwa kawaida, mimi utenga wakati wajioni baada ya kukamilisha majukumu yangu ya kazi mtandaoni ili kuketi na kuzungumza nao kuhusu jinsi siku zao zilivyo kwenda. Huu ni wakati muhimu kwangu kwa sababu unanisaidia kutulia na kujihisi niko karibu na wote ninao wapenda zaidi mbali na kelele za teknolojia ya kikazi.

Mimi hupenda sana kuwa mahali penye utulivu hewa safi na maandhari ya asili. Kama vile karibu na misitu au maeneo yenye bustani za kijani kibichi. Mazingira ya aina hii hunipa amani ya moyo na utulivu wa akili ninaouhitaji ili kufikiria kwa kina na kuwa mbunifu zaidi katika kazi zangu za kila siku. Kwa kuwa mimi ni mfanyakazi wa mtandaoni anaye tumia saa nyingi mbele ya kompyuta. Kukaa mahali penye mwanga wa asili na upepo mwanana hunisaidia kupunguza uchovu na kubaki na umakini.

Mimi upenda kula chakula cha haraka mara chache sana. Asa ninapo kuwa naratiba yenye shugli nyingi sana kama mfanya kazi wa mtandaoni. Nkawa vyakula hivi vinaladha nzuri na vinapatikana kwa uraisi. Mimi ujaribu kutovifanya kuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku kwa sababu ya afya yangu. Kwa kuwa mimi utumia saa nyingi nikiwa nimeketi ni kifanya kazi. Ninaamini kuwa ni muhimu kula chakula cha asilia kinacho kupa mwili wangu virutubisho na nguvu inao itajika bila madhara ya muda murefu.

Jambol a kwanza ninalofanya kabla ya kuanza kazi ni kuandaa mazingira yangu, yawe safi na yenye utulivu. Hili niweze kuwa na umakini, badala ya hapo, mimi hufungua orodha yangu ya majukumu nilioiandaa na kuangalia malengo ya siku hiyo. Nikianza na kazi zile zenye umuimu mukubwa au zinazoitaji uchanganuzi wa kina na kwa data. Kama mfanyakazi wa mtandaoni ni muhimu kwangu kuwa na mpangilio mzuri wa muda tangu asibui ili kuwakikisha kila mradi unakamilika kwa wakati wake unaofaa.

Moja kati ya kumbukumbu za kutisha ninazo zikumbuka ni siku ambayo nilipatwa na itilafu kubwa ya kiufundi kwenye vifaa vyangu vya wakati, nikiwa mradi muhimu kwenye tarehe ya mwisho iliokaribia sana. Na kumbuka nikiwa nimeketi usiku wa manane, ghafla laptop yangu ilizima na kukataa kuwaka. Huku nikiwa sijaifadhi kazi yangu ya saa nyingi ya ujanganuzi wa data. Hisia ya hofu na kupoteza kazi na kuwangusha wateja wangu ilikuwa kubwa na yenye kutisha sana wakati ule.

Kwa sasa, ujuzi ambao ningependa kuimarisha zaidi ni programu au coding. Asa nikilenga lugha kama Python na SQL. Ingawa tayari nina cheti cha sayansi ya data. Ninaamini kuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kuandika kodi kutanisaidia kufanya uchanganuzi wa data na kiasi cha ufanisi mkubwa zaidi. Kama mfanyakazi wa mtandaoni, kuimarisha ujuzi uu kutanifanya niweze kutatua matatizo magumu zaidi ya kidijitali na kuongeza thamani ya kazi ninazotoa kwa wateja wangu.

Mimi hupendelea zaidi kucheza au kushiriki katika michezo kuliko kuketi na kutazama tu. Ninaamini kuwa kushiriki kamilifu katika mchezo kunanipa faida nyingi za kiafya na kunanisaidia kuchangamsha akili yangu baada ya saa nyingi za kazi ya uchanganuzi wa data. Michezo ninayoipenda zaidi ile ya nje. Hasa ya kuendesha baiskeli ambayo inanipa fursa ya kufurahia hewa safi na mandhari ya asili. Nikiwa nafanya mazoezi ya mwili.

Kwa sasa, nina shauku kubwa ya kujifunza kwa kina zaidi kuhusu programu ya kompyuta au coding. Hasa kwa lugha ya Python kwa ajili ya uchanganuzi wa data. Ingawa tayari nina msingi katika sayansi ya data, ningependa kuimarisha uwezo wangu wa kuandika kodi ili niweze kutengeneza mifumo inayojiendesha yenyewe na kuchanganua taarifa kwa kasi zaidi. Kama mfanya kazi wa mtandaoni, ujuzi huu ni muhimu sana kwani kutanitofautisha na wengine ili niweze kutoa huduma bora na za kisasa zaidi kwa wateja wangu duniani kote.

Chumba changu cha kulala ni sehemu yangu muhimu zaidi ya faraga na utulivu. Kimepangwa kwa njia raisi lakini yenye mpangilio. Kikiwa na kuta zenye rangi tulivu, zinazozidisha kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi ya uchanganuzi wa data. Katika kona moja, nina meza yangu ndogo ya kazi ambapo mimi uweka laptop yangu na vifaa vingine vya kidigitali. Ni kiyakikisha kuwa mazingira hayo yana mwanga wa kutosha wa asili unaoingia kupita dirishani.

Zoea nzuri ambalo nimejenga na linalonisaidia sana ni kuamka mapema kila siku na kupanga majukumu yangu kabla ya kuanza kazi. Zoea hili limenifanya niwe na nidhamu zaidi ya kupunguza msongo wa mawazo kwa sababu ninajua nini cha kufanya kwa wakati mgani.

Kinywaji cha baridi ninacho kipenda zaidi ni maji ya matunda ya asili. Hasa mchanganyiko wa maembe na machungwa. Napenda kinywaji hiki kwasababu kinaburudisha sana hasaa wakati wa mchana kukiwa na jua kali au baada ya kufanya kazi kwa muda mrefu. Kinywaji hiki ni chenye afya na kinanipa nguvu mpya mwilini bila kuwa na sukari nyingi ya kutengenezwa.

Chakula ninachopenda zaidi ni ugali kwa nyama ya choma na mboga za majani kama sukuma wiki huu ni mlo ambao, kila ni kiula, mimi huhisi nimepata nguvu na nimeridhika kabisa. Napenda jinsi ladha ya nyama iliochomwa vizuri, inavyoendana na ugali wa moto na mboga za majani kuleta usawa mzuri na kishibe cha afya. Mbali na ladha yake nzuri, chakula hiki hunikumbusha wakati wa furaha, ninapo kuwa na marafiki au familia. Tukishiriki mlo huu pamoja wakati wa mapumziko au sherehe ndogo ndogo. Kwangu mimi, huu siyo mlo tu. Bali ni sehemu ya utamaduni wetu, unaoleta watu pamoja. Kila mara ninapopata nafasi ya kukula chakula hiki, mimi hukifurahia kwa moyo mmoja.

Mazingire ya kazi ninayo yapendelea zaidi ni yale yenye utulivu na mpangilio mzuri. Awapo ni naweza kuzingatia majukumu yangu bila usumbufu mwingi. Kukuwa mimi ni mfanya kazi uhuru wa mtandaoni, ni napenda mazingira ya nao niwezesha kuwa na kiti kizuri, mwanga wa kutosha na mtandao wa haraka ili kukamilisha miradi yangu kwa wakati. Pia, mimi upendelea mazingira ya kazi yanao himiza ushirikiano na mawasiliano ya wazi. Napenda kufanya kazi na watu wanaofanya kazi kwa bidii na wenye nia ya kusaidiana kufikia malengo ya pamoja. Kwangu mimi, mchanganyiko wa utulivu binafsi na usaidizi kutoka kwa timu ndiyo unanifanya niwe na ufanisi mkubwa zaidi na kufurahia kila hatua ya kazi yangu ya kila siku.

Ninapo jiandaa kwa mkutano. Atua yangu ya kwanza ni kupitia agenda ya mkutano ili kuelewa mada zitakazo jadiliwa na malengo yatakayo tarajiwa kufikiwa. Mimi uchukua muda kufanya utafiti waziada na kuandaa takwimu au maelezo yoyote muhimu ni takayo hitaji kuwasilisha. Hii inanisaidia kujiamini na kuwa tayari kutoa mchango wenye tija wakati wa majadiliano na wenzangu. Pia, mimi uwakikisha kuwa vifaa vyangu vya kazi kama kompyuta na mtandao viko sawa ili kuepuka usumbufu wa kifundi wakati mkutano ukiendelea. Ikiwa mkutano ni wa ana kwa ana, mimi upenda kufika mapema kidogo ili kutulia na kupanga mawazo yangu vizuri. Kwangu mimi, maandalizi mazuri ndiyo siri ya kuwa na mkutano wenye mafanikio na kuwakikisha kuwa kila dakika inatumiwa kwa ufanisi mkubwa.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mtaalamu aliye bobea katika nyanja zangu na kutoa mchango chanya katika jamii kupitia ujuzi na uzoefu nilioupata. Ninatamani sana kufikia kiwango cha mafanikio ambacho kitaniwezesha kujisaidia vijana wengine wanao chipuka kwa kuwapa mwongo na fursa za kukuza vipaji vyao. Kwangu mimi, mafanikio ya kweli sikupata mali pekee, bali ni kuwacha alama isiyofutika na kuwa chanzo cha hamasa kwa wengine pia. Nina ndoto ya kusafiri ulimwenguni kote ili kujifunza tamaduni mbalimbali na kupanua upeo wangu wa kufikiri. Ninaamini kuwa kila mmoja wetu ana uwezo wa kipekee wa kubadilisha dunia. Ndoto yangu ni kuhakikisha kuwa ninatumia kila nafasi ninayoipata. Kufanya maisha ya watu wengine yanayonizunguka kuwa bora zaidi. Hii ndiyo siri inayofanya niamke kila siku nikiwa na ari na bidii ya kufanya kazi na ufanisi mkubwa.

Majira ninayo yapenda zaidi ni wakati wa kiangazi. Ambapo jua hua linang'ara na anga ni angavu wakati wote. Napenda majira haya kwa sababu yanatoa uhuru wa kufanya shughuli nyingi za nnje. Kama vile kutembea na miguu na kuendesha baisikili. Bila kuwa na wasiwasi wa kunyeshewa na mvua. Hali ya hewa ya joto, itanipa uchangamfu na nguvu ya kufanya kazi zangu, kwa tija kubwa na roho ya furaha. Pia, kiangazi ni mwakati mzuri wa kufurahia mandhari nzuri ya asili na kupata mwanga wa kutosha wa jua, ambao ni muhimu kwa afya yangu. Mimi upenda kutumia muda wangu wa mapumziko kuketi kwenye bustani au maeneo ya wazi nikifurahia upepo mwanana wa mchana na pia jua kidogo. Kwangu mimi, majira haya yanawakilisha uhai, matumaini na fursa mpya ya kuona uzuri wa ulimwengu kila kukicha.

Mimi upendelea zaidi chakula kisicho na mafuta mengi. Kwa sababu, nafanya juhudi kubwa ya kulinda afya yangu na kuhakikisha mwili wangu unabaki na nguvu wakati wote. Chakula kisicho na mafuta mengi, unifanya nijisikie mwepesi na mwenye uchangamfu. Jambo ambalo ni muhimu sana kwangu, ninapofanya kazi saa nyingine mbele ya kompyuta. Napenda ladha ya asilia ya chakula kama vile mboga ya majani zirizo chemshwa, nafaka, matunda, kwani unipa virutubisho muhimu bila kuuchosha mwili wangu. Ingawa wakati mwingine mi ufraia chakula chenye mafuta kidogo kama nyama ya choma kwenye sherehe, mimi ujaribu kuwa na kiasi ili kuthibiti uzito wa afya ya moyo wangu. Kwangu mimi kuchagua chakula bora ni uwekezaji kwa muda mrefu katika maisha yangu na kunanipa amani ya akili nikijua kuwa ninautunza mwili wangu vizuri. Hii ndiyo sababu kila siku mimi uchagua milo isio sawazishwa na isio na mafuta ya ziada.